Ndiyo, nimesha wahi kulima, mpunga, mahindi, lakini pia viazi na karanga kwa hii ma shamba nyumbani kwetu, vitu hivi nimeweza kulima na hii imetokana na nyumbani kwetu sisi ya aslimia kubwa. Tunategemea sana kilimo kama moja ya vitu ambavyo vina tusaidia tumeweza kuishi vizuri ndiyo maana nasema nimewahi kulima.

Ndiyo, napenda kucheza mchezo wa bao, mchezo wa bao unafanya mtu afikirie sana tena mchezo wa bao unafanya mtu awaze mno jinsi gani, ataweza kumshinda mpinzani wake, lakini pia achezeshe kete ngapi ili aweze kumshinda mpinzani wake naupenda sana mchezo wa bao, kwa sababu ni mchezo ambao unaifanya akili, ifikiri sana, inaifikirisha sana akili inafanya mtu afikirie mambo ambayo hapo nyuma alikuwa hajawai kuyafikiria mchezo wa bao unaifanya akili inakuwa inafanya ubongo unakuwa active kufikiria mambo mengi zaidi.